Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi kwa kutembea na kukimbia kwa muda mfupi kwa sababu hunipa nguvu na muelekea mzuri kwa siku nzima. Mazoezi ya kila siku si lazima yawe magumu bali ni nidhamu ya mwili na akili jambo ambalo nililiona kweli nilipoanza kufanya mazoezi mepesi na kunyoosha misuli na kupumua kwa utulivu. Pia, napenda kuunganisha mazoezi na shughuli za kijamii kama kucheza mpira, kuendesha baiskeli na marafiki kwa sababu huniletea mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa hivyo, kwangu mazoezi ya kila siku ni alama ya nidhamu, afya na furaha ya kimaisha.

Napendelea zaidi kusoma na kuandika kwa pamoja kwa sababu vyote viwili huniletea maarifa na nafasi ya kujieleza. Jambo ambalo naona kweli ninapo anza kuandika mashairi na hadithi fupi yanahusisha maisha ya pwani. Pia napenda kusoma kwa sababu hunipa msukumo wa kuandika kwa ni kila neno ninalolisoma huniamsha mawazo huniamshia mawazo mapya. Na kila ninapofikiria kusoma na kuandika na hisi kama ni daraja la kuunganisha elimu, ubunifu na mshirikiano katika jamii.